Kuhusu swala la mkate wa aina gani ninaoupenda, huku kwetu kuna mikate ya aina nyingi kuna mikate ambayo inatumia watu ambao leo ni ugonjwa wa labda wa kisukari, watu wasiopenda sukari, kwa hiyo unakuwa hauna sukari kabisa kuna mikate ambayo inatengenezwa inakuwa na sukari vile vile kuna mikate mingine inaitwa scones ambayo huwanga tunaitumia tumia sana nayo kwa hiyo mikate ambayo ninao penda mimi ni ile mikate ambayo inakuwa na sukari sababu sina matatizo wa kusema kwamba ni kinizuie kwamba kula mikate ambayo ina sukari kwanza kabisa unakuwa una ladha, ladha yake inakuwa nzuri hasa ukiupata ule pale na chai ya maziwa unakuwa ni mzuri zaidi halafu kuna hii mikate ambayo unachanganya kwenye kwenye kwenye kama burger hivi ile pale nayo inakuwa ni mizuri sana mitamu sana kwa hiyo ndio napendelea mara nyingi lakini ile ambayo haina sukari hauna ladha hata kabisa kwa hiyo siwezi kula ile mimi napendelea yenye sukari.